Ndiyo, nimewai kufuga mbwa ambaye alikuwa rafiki yangu wakati ambapo niilikuwa mchanga, nikiendelea katika shule ya msingi.

Mara nyingi mimi hupenda kukaa nyumbani na kucheza na watoto wangu. Kama nimeenda kumtembelea mamangu, pia naweza cheza michezo ya tarakilishi na ndugu yangu mdogo tukipiga gumzo na kujuliana hali.

Mi huwatia moyo wenzangu kwa kujaribu kuonyesha matokeo ya shughuli ambazo nimejishughulisha nazo ili kuonyesha kuwa hata hao pia wakijituma matokeo lazima yatakuwa hapo yawe makubwa yawe madogo lazima mtu atie bidii katika shughuli yoyote ambayo anaifanya.

Wakati ambapo nina wasiwasi mwingi ama jasho lemambala lanitoka kwa wingi mimi hujaribu kutuliza akili na mwili kwa kupumua kufanya kitu ambacho tunaita breathing exercises unapumua unashikilia hewa kwenye mwili kwa sekunde kadhaa alafu unaiachilia mpaka mwili itulie unarudia zoezi hilo mpaka mwili itulie.

Wakati mwingine changamoto ambazo tunakutana nazo kazini ni pengine unafanya kazi yako na unafikiri umeifanya kwa uwezo wako wote. Lakini unapata mteja anasema kazi yenyewe haijamridhisha. Ama mkubwa wako akisha ambiwa na mteja bado hajaridhika badala ya kufuatilia aone ni nini ambacho kinaweza kufanywa kufanya kazi iwe bora zaidi ama iridishe mteja zaidi anakukaribia na inakuwa nikama wamedharau bidii ambayo umetia katika shughuli ambayo umeifanya.

Kwa sikuizi, simu ni kitu muhimu sana kwa hivyo inakuwa ngumu sana kuka kwa mdamrefu bila kuguza simu. Nafikiri katika kila lisali lazima nitajipata nimeguza simu hata kama ni kwa daka tano. Na kwa kuwa karibu kila kitu kinafanyika kwenye simu sikuizi. Programu ambayo naitumia zaidi kwenye simu ni programu ambayo tunaita X. Amba po mi upenda kupata habari. Na pia vipindi ambavyo vinani liwaza na kunichekesha. Na vipata kwa wingi hapo. Ama video pia zenye niza kuchekesha ama za kuridisha moyo. Simu yangu ya kwanza ndiyo nakumbuka simu yangu ya kwanza ilikuwa Nokia elfu moja na mia moja. Ndiyo, yu ndo simu ambayo nilitumia ya kwanza. Kabla nipate LG fulani ambayo ilikuwa na kwati keyboard. Na simu imeturaisishia mazungumzo, mawasiliano. Na pia kwa sasa kulingana na venye dunia ina voenda. Pia katika shughli za kutengeneza hela. Inakua ngumu kuhu zifanya bila kuwa na simu mkononi. Na mda mzuri wakuzima simu sidhani kama kuna mda mzuri wowote wakuzima simu kwa kuwa hata usiku yenyewe uneza pata pengine ni mama ama ni ndugu yako amepatwa na shida ama ya kiafi anaitaji usaidizi ama pengine ni wezi wamembomoa kuake ama kitu chochote tu inakuwa muhimu kuwa nasimu ikiwa ama pengine pia nimteja na anajaribu kukuambia shugli anaitaji utengeneze mali. Kwa kuwa saa ingine tunafanya kazi na wateja ambao wako marekani. Kwa hivyo usiku inakua mchana upande kwao. Kwa hivyo simu inafaa kuwa tu imekaa on bila kuzimwa wakati wowote.

Ndiyo, nimepata nafasi ya kusafiri kwa ndege mara kadhaa. Na naeza sema ni shughuli ambayo ama ni tukio ambalo linaridhisha moyo kwa kuwa pale juu unaangalia mawingu chini yako ni kitu linafurahisha moyo sana.

Timu ambayo naipenda inaitwa Manchester United ambayo inacheza katika ligi ya Europa na ni timu ambayo nimeishabikia kwa miaka mingi sana. Timu hii naeza sema nimeipenda kutoka utotoni kwa kuwa ni timu ambayo hadi babangu alikuwa. Ameishabikia kwa hivyo tungeenda pamoja yeye akunywe kileo chake na mimi nikunywe soda. Tukishabikia timu yetu kutoka nikiwa shule ya msingi. Ndiyo kuna michezo mingi ambayo yalikuwa mingi. Michezo kadhaa ambayo naikumbuka ya kushangaza na haswa wakati ambapo Wayne Rooney na Cristiano Ronaldo waliichezea timu ya Manchester. Tunaeza sema hizo ndo nyakati ambazo tulikuwa na timu ambayo ilikuwa na nguvu ya kushinda vikombe. Na ndo maana tulishabikia zaidi kuliko sahii isipokuwa bado tunaendelea kushabikia na tunatumai siku moja timu yetu bado itainuka tena. Katika timu yetu, naeza sema Rashford ni kijana ambaye nimemtambua kwa talanta yake na bidii ambaye anaitia kwenye uwanja na nampenda na mweshimu. Timu yangu inaposhinda kwa kweli mimi husikia raha ndani ya roho mimi hufurahia zaidi.

Ndiyo, napenda kucheza mchezo ya video kwa kuwa michezo hii inasaidia mtu kuliwaza mawazo na kutulia. Na pia, kuna watu ambao wanazicheza na wanaeza kutengeneza hela. Isipokuwa mimi bado sijaanza kucheza sija bobea ama kupata utaalamu wa kutosha kufika mahali ambapo naeza cheza kujaribu kutengeneza pesa ama hii shughuli.

Ndiyo, nimetembelea, nimeweza kutembelea ziwa, na pia mito kadhaa, kwa mfano nimetembelea ziwa Victoria, na nilifurahia matembezi yangu kwa kuwa nimefika hapo mara kadha, na nyumbani kwenye familia, ndugu za wazazi wangu wako ni mahali tunapoita Western Province kwa hivo mkoa wa magharibi. Wa Kenya, kwa hivyo nimeweza kutembelea mito pia kama kina mto wa Nzoia, mto wa Yala, mto wa Sabaki na nyinginezo pia. Na ni kitu ambacho na kina ridhisha moyo kuweza kukaa mahali ambapo maji inapiga kelele yake ikienda kwenye ziwa.

Wafanyikazi wenzangu kwa wingi tunawasiliana kwa kutumia simu ya rununu ama barua pepe kwenye tarakilishi. Ama pia kuna programu kwenye simu ambayo tunaita WhatsApp ambayo inasaidia pia kuweza kuzungumza na kutumiana ujumbe ama picha ama documents za kufanya kazi.

Ningetaka kuweza kusoma hadi nihitimu shahada la PHD ambalo ni shahada kuu katika masomo ya university kwa kimombo tunaita hivo. Na pia niwewe kufungua kampuni zangu kadhaa nieze kuzitumia kufanya shughuli zangu na kuweza kujijenga na kujikimu kimaisha nikilisha familia yangu na kuwaekea mikakati za siku za usoni.

Kwa wengi jumamosi nitakaa nyumbani ama niende kutazama mpira na marafiki zangu ama niende pia kwenye klabu hivi kujivinjari na marafiki zangu ama kwenye mikahawa ya kifahari na mke wangu ili tuweze kuzungumza. Jumapili nayo nitaenda kanisani pamoja na mke wa wangu na watoto wetu. Tuweze kumshukuru mola kwa kutufanikisha kufika hapo tulipofika na kutuwezesha kufanya kuwa nasi kwa wiki njema ambayo inakuja. Ndiyo, nikienda nje na mke wangu, naeza enda kunywa kahawa, kwenye mikahawa ya java. Ama twende kula kuku kwa mikahawa ambayo tunaita kfc ama kula pizza kwenye mikahawa tunayoita chicken inn. Kwa kawaida tutazungumza kuhusu mikakati yetu matukio ya wiki mahali ambapo tumekosana na nini ambacho tunaeza kifanya kuzuia kukosana hapo mbele. Na pia kupongezana kwa yote ambayo tumeweza kufanikisha katika wiki ambayo imeisha wikendi pengine niwe tu na rafiki yangu na mke wake pia. Tukae tukiwa kwa kimombo tunaita double date ambapo tunazungumza na tunaeka mikakati na tunajivinjari tu pamoja. Wakati mwingine wikendi ni za kupumzika. Wakati mwingine naeza kuwa na mambo ambayo si ya kikazi ambayo nahitaji kuyafanya. Kwa hivo kuna wakati ambapo nitaenda nje kujivinjari na marafiki. Lakini pia kuna wakati ambapo ntatumia hii wikendi kufanya mambo yangu ya kibinafsi ambayo singeweza kuyafanya. Katika siku za wiki ama kati ya jumatatu na ijumaa kwa kuwa nilikuwa nikifanya kazi ni ya ofisi.

Mara nyingi wakati ya mbapo mvua inanyesha kwa wingi, utanipata nimetulia kwenye maskani kama niko nyumbani ama nimekaa kwenye ofisi nimeingoja itulie. Ndiyo napenda mvua kwa kuwa bila mvua chakula nacho hakimei. Na pia bila mvua kuna kuwa na vumbi nyingi ambapo nguo zinachafuka na kazi inakuwa ngumu kufanyika ama mtu unapua vumbi nyingi kwa hivo inakera mtu tu yani mvua isiponyesha. Kwa wingi mvua hunifurahisha zaidi wakati ambapo inanyesha usiku kwa kuwa inasaidia kumpea mtu usingizi wa pono kwa hivyo ninapenda mvua inaponyesha usiku lakini inaponyesha mchana, saa ingine unaweza pata ulikuwa na mipango ambayo unataka kutoka may be kwa ofisi uende mahali ama unataka kutoka nyumbani uende kwenye soko ama mahali popote mvua inaponyesha inabidi mtu ubadilishe mpango ama ungojee mvua itulie ndo uweze kufanya shughuli yako wakatini ninasikia sauti ya mvua kama nguo zangu ziko nyumbani haziko hazijaanikwa kwenye kamba, na watu ambao ninawajali wote wako mahali ambapo naweza sema wako salama hawanyeshewi, mimi huisi moyo wangu metulia kwa kuwa najua hapo chakula shambani kime pata maji na maisha inaendelea vizuri.

Kwa wingi, sipendi ugovi ama maneno mengi ya watu, kwa hivyo mahusiano yangu na wazee wenzangu. Kwa wingi itakuwa ile yakutulia kuongea kuhusu biashara ama kupeana wasia. Ama tu kuka kwenye mkahawa na kujivinjari tu. Kwa kuwa tumeka kwa muda mrefu bila kuonana.

Natumia WIFI na kwa mara mingi napenda kutumia WIFI kwa kuwa ni bora zaidi kuliko data ya simu data ya simu nayo kwa wengi inakuwa bei ghali ukijumlisha matumizi yako ya data kwa mwezi lakini Wi-Fi Bora ushailipia tu mara moja kwa mwezi. Inakuwa sawa kuendelea kuitumia mwezi mzima.

Wakati wa baridi kali kwa wingi utanipata nimekaa nyumbani. Nimejaribu kuvaa kabuti hivi na nguo ambazo zinaweza nisaidia sana kuzuia baridi kunifikia. Nakunywa kahawa kwa wingi na chai ndio nikijulia familia hali.

Chumba changu cha kulala siezi sema ni kidogo ama ni kikubwa kwa kuwa kinatoshea kitanda changu. Nina sehemu ambayo ninaeza kuweka manguo zangu. Makabati ambayo naeza eka manguo zangu. Na pia niko na sehemu ambapo naeza eka kikapu cha kutilia manguo ambazo zimechafuka. Nina meza hapo kanda ya kitanda changu ambapo naekelea simu na bidhaa kadhaa kama tarakilishi ama saa vitu ndogo ndogo kwa hivo ninaridhika na rangi, rangi nitasema ni rangi ya manjano. Na kitanda changu kwa kimombo tunasema ni 6x4 ama kwa urefu ni futi sita na kwa upana ni futi nne. Nikiangalia kwenye dirisha naona ukuta ambao umezingira jumba hili pamoja na fancy esteem ambayo iko juu ya ukuta huu kwa hivyo siezi kuona hali ila tu ukuta ambao unazuia watu kuingia naishi. Kitu ambacho nakipenda zaidi chumbani ni eti naeza kupata amani na utulivu wa ama unyamavu na hii ni muhimu sana kwangu kwa kuwa nafanya kazi nyumbani.

Ujuzi ambao nahisi yanahitaji kuimarisha kwa sasa kwa maisha yangu ni ujuzi wa kuweza kufanya biashara katika mitandao ambayo tunaita Forex Trading Platforms. Ni shughuli ambayo naona inaeza kuwa ya maana kwangu kwa hivo ni muhimu nieze kubobea ili niweze kutengeneza vihela nifanikishe malengo yangu ya kimaisha.

Namkumbuka mwalimu ambaye kwa jina tungemuita bwana Maina ambaye alitufunza katika shule ya msingi, alitufunza kiswahili, samahani alitufunza sayansi na hisabati. Na namkumbuka sana kwa kuwa huyo mwalimu alinitandika viboko mara kadhaa akitaka nipite mitihani na siwezi kumsahau.

Kwa wingi mi hupanga kazi zangu kulingana na ni gani ambayo inahitajika ya kwanza ama hali ya dharura. Zilizohitajika zaidi ndizo nazifanya za kwanza. Alafu zile ambazo ziko na muda ambao naweza kujipanga ambayo nitazifanya baadaye. Hizo nazo zinakuja baadaye. Lakini zile za dharura ndizo nazifanya za kwanza kwa kuwa hizo ndizo muhimu.

Kwa wingi mimi hushughulikia wateja kwa kujaribu kuwasikiza na kutilia maanani mahitaji yao kama mtu ana lalamishi ama mbitha ambayo amenunua haijamridisha. Mimi hujaribu kumsikiza kwa makini na kumtatulia tatizo lake ili awe na uwezo wa kurudi siku za usoni. Badala ya kumpoteza mteja kwa kuwa hakuridhika na jinsi ambavyo nilimhudumia.

Ndio, natumia mitandao ya kijamii kwa shughuli kadhaa kama kujiburudisha. Pia ninatumia mitandao hii kupata habari ambazo zimetukia na pia kuweza kuzungumza na familia na marafiki.

Ndiyo nimeshiriki katika mashindano kadhaa lakini naikumbuka zaidi ni mashindano ya kukimbia ambayo tulikuwa tumeenda kutembelea watoto shuleni na kukawa na shugli ambayo tunaita bonding kama wazazi na tukaekewa mashindano kadhaa kama kukimbia na kutembea na mayai kwenye kijiko iliyo mdomoni bila kuiangusha.

Ndiyo napenda chakula kitamu kwa kuwa usipo furahia chakula ambacho unakila sioni haja ya kushiriki katika shugli hiyo. Chakula kitamu kinasaidia kufanya mtu atulize mawazo na awe na furaha.

Kwa wingi ninawasiliana na watu kwa kutumia simu yangu ya rununu hii inaeza kuwa ni kuandika barua pepe ama kupiga simu yenyewe. Ama kutuma picha kwa kutumia mitandao ya kijamii.

Ndiyo kwa wengi naona kama shughuli ya kupanda milima ni zoezi nzuri. Kwa hivyo mimi hutoka kutembea na wakati mwingine ambapo naezo safiri kuenda mashinani. Mimi hujaribu kuenda kupanda milima ili nikae juu na kuta za mandhari. Na kufurahia tu kuona maumbile ya mungu hapa ardhini.

Ndiyo ni meeza kuenda kwenye tamasha kadha za mziki, lakini tamasha ambayo naeza sema inakumbu kumbu muhimu sana kwangu ni tamasha ambayo inaitwa Koroga Festival ambayo ilifanyika mwezi wa oktoba mwaka wa elfu mbili na kumi na tisa.

Kwa kweli hatuwezi kuishi bila kuwa na siasa bora kwa hivyo. Kwa wingi nitazungunza na wenzangu kuhusu siasa ili kuweza kuwapea wosia. Kulingana na mawazo yangu ili tuweze kuwa na viongozi wema ambao watatusaidia kufikia malengo yetu. Kwa kuwa uongozi mbaya husababisha maisha mabaya.

Wakati wa furaha kwa wingi, napenda kusikiza muziki. Ama kupiga gumzo na familia yangu, mke wangu, watoto wangu, mamangu, mzazi na dada zangu na ndugu yangu pia kwa kuwa hao ndio watu ambao. Kwa wingi, natamani kufurahia pamoja nao. Hizo nyakati huwa muhimu sana kwaangu wakati tumia muda wangu na familia yangu.

Kwa wingi mimi hujaribu kufanya mazoezi asubuhi kwa kuwa hapo ndipo mwili una nguvu mpya. Na zoezi hilo litasaidia ama mazoezi haya yatanisaidia kuweza kupata nguvu ya kuniwezesha kufanya shughuli za kikazi. Siku nzima bila uchovu wowote ama jioni kwa wingi utapata uchovu utanizuia kuweza kufanya zoezi yoyote.

Juisi ya matunda ambayo naipenda zaidi ni juisi ya maembe. Kwanza ni tamu, pili inaongeza afya mwilini na tatu ikiwa imetiwa baridi, mimi huifurahia zaidi.

Kumbukumbu ambayo naeza sema ninao njema ya ututoni ilikuwa mara yangu ya kwanza kusafiri kutoka Nairobi kufika Mombasa. Ilikuwa furaha kuweza kuona bahari na kutumia muda huo kuburudika na familia. Na tulikuwa na babangu, mamangu, dada zangu na tulienda tukakaa mtwapa. Halafu tukapitia nyali kuweza tu kuongelea kwenye bahari ilikuwa jambo la kuridhisha moyo zaidi kwa kuwa kwa maisha yangu sikuwa nimewai ona maji ya chumvi ya bahari kumbuka mambo hayo yanifanya ninamuheshimu babangu ambaye alifariki kwa kuwa ni moja ya kumbukumbu ambazo ni muhimu kwangu ambayo niliweza kutumia muda huo kukaa pamoja na yeye.

Kwa wingi nang'ang'ana kuhifadhi pesa kwenye benki ama kwenye Pochi la biashara ambalo liko kwenye mpesa ya simu yangu. Na saa ingine pia mimi hujaribu kukopesha watu ambao nawaaminia kwa familia ili nisiweze kutumia hiyo pesa. Kwa hivyo wakati nita hitaji na waongelesha wananipa kabla nianze kuguza hela ambazo nimezi hifadhi kwenye banki. Ama kwenye pochi la biashara.

Ndiyo napenda kuenda pwani kwa kuwa ni jambo ambalo lina niliwaza moyo kuweza kukaa kwenye bichi kando ya bahari na kusikiza maji na kupigwa na upepo na pia kunywa mnazi kitu ambacho nakipenda sana sana sana.

Hali ya hewa leo, niitasema kuna jua, lakini si jua kali sana. Kwa wingi, joto likizidi, mimi hukunywa maji ya barafu. Na baridi ikiwa nyingi, itabidi nimekunywa kahawa kwa wingi na kuvaa nguo mbazo zinanisaidia kuweka mwili uwe na joto, kuhifadhii joto mwilini. Kwa kuwa kuna jua nje sahi nimevaa tu kinyasa kwa kuwa ninafanya kazi kwa chumba changu cha kulala. Kwa hivyo sijavaa shati na sijavaa mguo zozote mbazo ni nzito. Napenda hali hii ya hewa kwa kuwa inanipa uwezo waku kaa bila kuhitaji nguo nyingi. Si hangaiki kuwa joto ni jingi wala si hangaiki na baridi. Kwa hivyo ni hali ambayo inaniridhisha hewa katika hali hii ya hewa kwa wingi nitafanya kazi. Kama sahi mbapo ninafanya kazi. Kwa kuwa ninawezo wa yani wa kufanya kazi yangu bila bugdha ama tashwishwi yoyote.

Napenda kuandika na kuongea lakini kulingana na historia yangu ya kufanya kazi za uandishi na wanakuwa nimembobea zaidi katika kujieleza kutumia njia ya uandishi bora zaidi kuliko jinsi ambavyo naweza kujieleza kwa kuongea.

Ndiyo, napenda hadithi za ajabu kwa kuwa chengine tunaitaji kuonyesha akili ama kufungua akili kwa mambo ambayo si ya kawaida kwa hivyo inasaidia mtu kuweza kukuza ubunifu wake na kuona maisha kutoka kwa mtazamo ambao unamfanya aone vitu. Vema zaidi ama kwa umakini zaidi.

Ndio. Ndio napenda kula samaki sana. Samaki, haswa samaki anayeitwa Tilapia. Ni samaki mtamu. Na nyama yake inasaidia kuipa mwili viungo ambavyo vinahitajika ili kutunza afya. Na kuboresha pia kipawa cha kufikiria kwa kuwa ina viungo tunavyo viita omega ambavyo vinasaidia kwa kimombo tunasema improve memory na intelligence pia.

Ndiyo, napenda kufuata matukio ya kimataifa kwa kuwa yanaadhiri matukio ambayo yanafanyika hapa nchini. Kwa mfano, jinsi ambavyo Rais Trump wa marekani ana vyo bishana na viongozi wa mataifa mengine duniani, kidogo inaadhiri biashara na inaadhiri pia jinsi ambavyo tunaishi. Kwa hivyo ni muhimu kuwa na habari hizi ili kuweza kujua jinsi ambavyo mtu unaeza kujizuia kupatana na maafa. Kama ni kusafiri nje ama kibiashara.

Ili niweze kukamilisha kazi kwa wakati, kitu cha kwanza nitajipa, nitafanya hiyo kazi, nitai gawanyisha na kila sehemu ya hiyo kazi ninaipea mda flani ili. Niweze kumaliza sehemu fulani bai kwa wakati fulani. Hivyo hivyo hadi niweze kugawanyisha kazi hiyo. Kwenye sehemu ambazo zitatoshea mda ambao nimepewa ama mda unaohitajika.

Kwa wingi, mimi hujifunza mambo mapya kwa kutumia mtandao. Kama jambo limenishinda, ninaliangalia kwenye mtandao na kufanya mazoezi hadi nifike mahali ambapo naona ni kama nimejua kulifanya.

Kwa wingi, naeza sema napenda kununuwa vyakula zaidi. Napenda mlo mtamu na mlo ambao unaupa mwili wangu nguvu ya kueza kufanya kazi na kudumisha afya. Kwa hivyo, kwa wingi, utanipata nikinunuwa vyakula tofauti tofauti.

Napenda kuwa mahali ambapo kuna mandhari safi, hiyo ndio kituccha kwanza, alafu kitu cha pili mahali ambapo kuna usalama, na pia mahali ambapo hakuna kelele nyingi. Sehemu kama hizi ya ama mahali kama hapa ndipo ni naweza kufanya mambo yangu kikazi. Na pia kuwaza na kutafuta masuluhisho ya shida ambazo zinani kumba kimaisha.

Kwa wingi nitasharehekea siku kuu kwa kutumia muda huo kukaa na familia yangu, kuwanunulia zawadi. Kujaribu kutayarisha mlo ambao ni mtamu na kupiga gunzo nao, kucheka nao. Na kuwapea kama tuseme ndugu yangu mdogo usia ama watoto wangu ili waweze kujijenga kimaisha ama wakue wakielekea njia ambayo itawafaidi kimaisha.

Sasa hivi mchezaji ambaye nampenda zaidi ni Rashford, ambaye ni mchezaji wa mpira wa mgu ama soka. Na mpenda kwa kuwa anajituma kwenye kazi yake. Na kwa wingi yamesaidia timu ambayo napenda kueshabikia kushinda mechi katha ambazo zimekua muhimu kuezesha timu ambayo naipenda kufaulu kushinda vikombe na kusonga mbele kwenye michuano.

Wakati wa mapumziko ya mchana kwa wingi utanipata nime ingia kwenye mitandao ya kijamii kuangalia vichekesho kuongea na marafiki na familia na nikishafanya hayo naweza pia kusikiza muziki ili niweze kuliwaza akili.

Marafiki wangu, marafiki zangu tunaendaga kwenye masehemu za burudani na tunajivinjari. Na saa zingine pia tuaneza amuwa kuweka mafuta kwenye magari na kutembea Kenya na miji tofauti tofauti. Kujumuika na watu watabaka tofauti tofauti na kuweza kuelewa wanavishimisha hamu. Na kwa wingi ni kitu ambacho kime tusaidia kupanua akili na kuweza kuelewa jinsi tofauti tofauti za kuishi.

Zana ya bajeti ambayo naitumia kila siku, naeza sema ni simu, yangu ya rununu, ama kwa kimombo tunaita smartphone, pamoja na tarakilishi yangu ambayo naitumia kufanya upekuzi, kufanya kazi pia.

Ndiyo ni mwanabahari, kwa kuwa nimekuwa pwani mara kadhaa, nimetembea mombasa, nimetembea malindi, nimefika hadi lamu kwa hivo ni jambo ambalo, nalijua vyema ama ni kitu ambacho nimekiona mara kadhaa.

Nahisi kuwa tathmini sa kazi ni muhimu sana kwa kuwa bila kufuatilia utendaji kazi wa kila mtu kwenye kampuni ama biyashara. Watu wengine wanayeza kuwa muwa kutofanya ama kutotimiza majukumu yao kwa kuwa wanapata mshahara kila mwisho wa mwili. Kwa wengi si vyema kuchukua hela kutoka kwa mkubwa wako na kazi yenyewe hauja ifanya, ama umeifanya vibaya kuwa unaiangusha kampuni ambayo inakupa riziki yako.

Napenda mazingira ya kazi ambayo kwanza pili, mazingira safi. Na jambo la tatu pia napenda mazingira ya kazi yakiwa yasiyo na ugomvi ama chuki na wafanyakazi wenzako ama na mkubwa wako. Kwa kuwa mambo ambayo yanakukwaza kiakili, basi inakuwa rahisi kuweza kufanya kazi kwa umakini. Fanya kazi nzuri pia ambayo inaeza kuridhisha mtu na kuendeleza jamii.

Ninaenda kwa mkutano kwanza ninaanza na kupitia hoja ambazo nitazi, nitahutubia wafanyikazi wenzangu ama watu ambao nakutana nao kuhusu pili ni kupanga mikakati ambayo ama ratiba ya jinsi ambavyo nitazugumza ama maneno kwa kiingereza wacha niseme kwa kiingereza the topics zenye nitaongelea naziweka kwenye ratiba. Na pia napanga wakati ambapo nitawapatia watu likizo fupi. Na pia wakati ambapo watauliza maswali.

Sana ya mziki na mashairi kwa kuwa moyoni nahisi kuwa kuna ubunifu ambao hizi sana zinaeza kuibua hisiya flani kwenye kwa mtu yoyote ambae ana uwezo wa kumakinika na kuelewa haswa nini ambacho kina zungumziwa na kuwa kiwango kipi na kuweza kuelewa malengo anayezungumza ama mwanashairi ama msanii kwa namna ambayo kidogo maneno ya kawaida hayawezi kueleza hisia hizo.